Mimi napenda sana hadhiti za ajabu. Hadithi hizi zinanifurahisha kwa sababu zinanifanya ni waze mambo makubwa na ya kusisimua. Ninapo soma kuhusu mazimu yanayo pumua moto, au wanyama wadogo wanao ongea kama sisi. Mimi najisikia kama niko kwenye ulimwengu mwingine kabisa hadithi hizi zinanifundisha kuwa na ujasiri na kutumia akili yangu vizuri.